Kuna mifereji mingi ya TV ninayofuatilia kama vile Citizen TV. Inajulikana kwa habari za kila siku, show za burudani na mijadala. Inavutia kwa sababu inavipindi vya kisasa, michezo na vipindi vya jamii. Inafuatana sana na hapa Kenya na kwa sashio ya jamii na burudani. Pili ni NTV Kenya. Inajulekana kwa utoaji wa habari wa undani na kipindi cha uchambuzi, Pia ina kipindi cha mitandao ya kijamii, filamu na vipindi vya elimu wengi wanapenda kwa tarifa za pamoja na kwa ubora wa habari Kifereji cha habari kinacholenga habari za ndani na kimataifa ni chaguo la wengi wanaotaka taarifa za haraka na uchambuzi wa kina BBC News ni ya nne Televishini ya kimataifa inayotua habari za dunia nzima inafuatwa na tarifa za ubora na uchambuzi wa mambo makubwa duniani. CNN channel ya habari ya kimataifa kutoka Marekani inajulikana kwa matangazo ya moja kwa moja na matukio muhimu duniani. Ya nne ni kanal za burudani kama vile maajik Afrika inayotoa vipindi vya muziki, filamu, tamthilia na komedi. Zinafuatana na vijana, familia na burudani zaidi kuliko habari. Ninafuatilia mifereji hii kwa sababu habari za haraka ni sahihi yenye burudani na muziki na tamthilia na uchumbuzi wa mambo ya kisasa na ya kijamii.

Mimi binafsi sipendi au kufuata timu za michezo lakini watu wengi wanapenda sana mchezo wa miguu wana timu wanayoipenda zaidi na kwa sababu mbali mbali Nitaeleza mfano maarufu kama inavyopenda sana kisha nitataja kwa nini michezo wa miguu inapendwa Mfano wa timu ya michezo wa miguu ni manchester united watu wengi wanaipenda kwa sababu ina historia ndefu ya ushindi katika ligi ya England na mashindano ya ulaya imekuwa na wachezaji maarufu kama Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney na wengine ina mashabiki wengi duniani hivyo inaleta mshikamano na furaha watu wanapoifuatilia ni michezo inayoleta mshikamano, inaunganisha watu, wa rika na mataifa tofauti, inaimarisha afya ya mwili kwa wanaocheza, na inaleta ajira na kipato kupitia ligi na mashindano. Ligi maarufu zinazopendwa ni kama vile English Premier League, la Liga, Bundes liga na Serie A. Kwa ujumla mpira wa miguu ni michezo unaopendwa zaidi duniani kwa sababu inaleta furaha mshikamano na burudani.

Neno changanua ni kitenzi katika lugha ya kiswahili lenye maana pana hasa katika masomo na maelezo ya kina maana ya neno changanua maana yake ni kuchunguza kuvunja jambo katika sehemu zake ndogo ndogo na kulielewa kwa kina ili kuelewa vizuri zaidi Changanua inamanisha nini kwa vitendo inamanisha halitaji tu jambo kwa juu juu Unalivunja kwa vipengele vyake, unalieleza kwa kipengele cha undani na unatoa mifano pale inapohitajika Kwa mfano, mwalimu alisema changanua sababu za ukosefu wa ajira kwa vijana Hapa unapaswa kueleza sababu moja moja kama ukosefu wa elimu, ajira chache, teknolojia na kadhalika kwa ufafanuzi wako Changanua shairi hili, unachunguza vina, mizani, dhamira, lugha na ujumbe katika mitihani na masomo, neno changanua linamanisha eleza kwa kina kulingana na alama tumia haya kamili, onyesha ufahamu wa ndani, si majibu mafupi, tofauti ya maneno mengine Eleza, toa maelezo ya kawaida, taja, orodhesha Changanua eleza kwa undani na kwa mpangilio. Kwa kifupi, Changanua ni sawa na eleza kwa kina kuvunja jambo kwa sehemu zake ndogo ndogo.

Neno mradi ni nomino katika kiswahili na ni la maana muhimu sana hasa katika elimu biashara maendeleo na kazi ya kijamii mradi ni mpango wa kazi au mpangilio maalum kwa lengo fulani Mara nyingi yenye hatua rasilimali na muda maalum Kwa maneno mengine ni mpango wa kutekeleza jambo fulani kwa lengo la kufanikisha matokea yanayotarajiwa aina za miradi, miradi ya elimu kama kutengeneza mabanda ya shule au programu za kujifunza, miradi ya maendeleo kama ujenzi wa barabara, madarasa au kisima cha maji, miradi ya biashara, kwanzisha kampuni, duka au kiwanda, miradi ya kijamii kusaidia jamii kama kusaidia kwaya maskini kampeni za afya mfano wa matumizi ya neno mradi. Shule ina miradi na kujenga maktaba mapya mradi wa umeme unalenga kuleta mwanga vijijini Watoto wanashiriki miradi ya kupanda miti umuhimu wa miradi kuongeza maendeleo na ustawi katika jamii au shirika kufundisha ufutiliaji mipango na usimamizi wa rasilimali kutoa matokeo yanaweza kupimika kwa ufupi mradi ni mipango au shughuli iliyopangwa kwa mpangilio maalum enye lengo au kufanikisha jambo flani.

Neno habari za jioni usemi wa kiswahili unaotumika katika kama salamu au taarifa za mda maalum wa siku haswa kuanzia jioni au baada ya mchana mpaka usiku. Maana ya habari za jioni salamu ya jioni natumika kumkaribisha au kumsalimia mtu jioni kwa mfano. Habari za jioni mama, taarifa za jioni mara nyingine hutumika kuashiria vipindi vya habari vinavyopeana jioni kwenye redio au tv. Kwa mfano, habari za jioni ya za katienu huanza saa moja jioni. Matumizi ya neno kibinafsi ni salamu na muambia mtu baada ya mchana habari za jioni kibiashara au kijeografia ni habari. Tunaangalia habari za jioni kila siku ili kujua kinachoendelea nchini na duniani umuhimu wa habari za jioni ufanya mawasiliano kuwa ya heshima na ya furaha Kwa vipindi vya habari kutoa maarifa maalum kwa mtu waliopo kazini au majumbani Naimalisha ufahamu wa jamii kwa kifupi habari za jioni inaweza kumaanisha salamu za jioni kwa mtu kuonyesha heshima na furaha taarifa za jioni kwenye televisheni au redioni inapeana habari muhimu za siku.

Ni ukurasa tarifa au wandishi na utuwa habari uchambuzi na matokeo kuhusu jambo fulani mara nyingi inatumika razmi katika ilimu, giashara, taasisi za sirikali na vyombo vya habari Kuma neno mingine, ripoti ni mailezo ya kina ya lio jengo kwa mpangilio kuhusu hali tukio au matokeo fulani. Aina za ripoti. Ripoti ya shule. Inatoa tarifa kuhusu maindeleo ya mwanafunzi. Kwa mfano, ripoti ya mwanafunzi inajumwisha alama, tabia na ushirikiano. Yapili, ripoti ya kazi au biyashara. Inatoa matokeo ya shugli, mauzo au tendaji wa shirika. Firika, mfano, ripoti ya mauzo ya mwezi huu inaonyesha bidhaa zipo zi livutia wateja zaidi. Ripoti ya habari, inatoa tarifa za matukio muhimu ya liotokea hapa na pale. Mfano, ripoti ya tv inatoa habari za ujenzi wa barabara mpya. Ne, ripoti ya mradi au utafiti, inatoa uchambuzi wa kina, wampango, hesabu, matukio na mapendekezo. Ne ripoti ya mradi na pandamiti inasema ni mti mingapi imepandwa na mifano yake Nne ripoti sifa za ripoti nzuri inyufasaha maneno ya wazi na urahisi kueleweka ukweli tarifa zinatolewa lazima ziwe za hihi mpangilio inasehemwe utangulizi mailezo uchambuzi hitimisho na mapendekezo ukwazi wa kusoma Inapaswa kuwa na kichwa habari michoro grafu au jeduali pale inapohitajika umuhimu wa ripoti inatoa habari sahihi na zakina kuongeza ufahamu na usimamuzi wa mambo Kuwezesha kuchukua mamuzi sahihi kutuwa rekodi rasmi ya matukio maendeleo au hesabu kwa kifupi ripoti na tarifa zakina iliopangwa yenye lengo kutuwa tarifa uchambuzi na mapendekezo kuhusu jambo fulani.

Tisa ni nambari ya ishirini chini ya kumi yaani tisa ni neno la msingi katika hesabu ya kiswahili matumizi ya neno tisa kihesabu hutumika kuhesabu vitu watu au mda mfano nina tisa ya mikate mezani katika mda kuashiria saa au siku shule inaanza saa tisa asubuhi kiwango kuonyesha kiwango au kiasi cha kitu alipata alama tisa katika mtihani umuhimu wa neno tisa ni sehemu wa mfumu wa nambari za kiswahili Nafundisha watoto au wanafunzi kuhesabu na kuandika nambari hutumika katika hesabu mda na ulinganifu Kwa kifupi tisa ni nambari tisa inatumika katika hesabu kuhesabu vitu na kueleza kiwango cha kitu fulani tisa inaonesha ina umbo la kijiti na kichwa Pia i ina ina umbo la kupendeza na inafundisha mengi Hasaa watoto wanaonza kuandi.

Bonyeza ni neno au ambalo ni kitenzi cha kiswahili kinachotumika sana katika maisha ya kila siku, hasaa katika teknolojia ya mashini au vitendo vya mikono. Maana ya neno bonyeza ina maana nyingi ya kwanza kutumia nguvu kidogo kushinikiza kitu mara nyingine kwa kidole mkono au kifaa ili kufanya kitondo fulani. Mfano, bonyeza kitufe ili kuwasha taa, pili kuchagua au kuthibitisha kitu hasaa kwenye kompyuta, simu au mashine. Mfano, bonyeza au enter ili kuendelea. Matumizi ya neno bonyeza ya kwanza vifaa vya kielektroniki au kompyuta. Mfano, bonyeza kielelezo hiki ili kupakua faili pili katika mashine au mitambo. Bonyeza kipengele pale unapofika nyumbani Tatu, kitendo cha kila siku Bonyeza mlango kidogo ili ufungue kwa nguvu Sifa muhimu kitenzi cha kutaja hatua ya moja kwa moja kutenda mara moja au kushiriki Shinikiza kugusa matokeo yanatarajiwa ya moja kwa moja kuanzisha au kubadilisha au kuchagua kitu kuashiria kitendo kuashiria kitendo cha mwili cha kushinikiza au kugusa mkutasari kwa kifupi bonyeza ni kitendo sha kushinikiza kugusa au kuchagua kitu kwa kutumia kidelo mkono au kifua ili kupata matokeo fulani katika muktadha wa teknolojia ni kugusa na ni kielelezo au kitufe kwa maisha ya kila siku kushinikiza kitufe mlangoni au kengele.

Chuguni ni nomino maalumu Hili limetokana na neno la kilatini juniors kupitia kiingereza jun juniors Nilihuzisha na juno mungu wakirumi wa ndoa familia na ulinzi wa wanawake Neno juni linaashiria kipindi cha katikati ya mwaka kilicho na umuhimu wa kihistoria na kitamaduni nafasi ya juni katika kalenda. Kalenda ni mwezi wa sita katika mwaka. Inasiku thelatini, inakuja kati ya Mei na Julai. Kiundani, juni inatumika kama kipindi cha mpito kutoka nusu ya mwanzo kuenda nusu. Juni katika muktatha wa mazingira ni kipindi cha baridi wastani hasa asubuhi jioni na usiku. Baada ya mvua ndefu za masika, ardhi huwa na rutuba za mimea na hua ya kijani, wakulima huendelea na upaliliaji na maandilizi ya mavuno, kiundani, juni ni mwezi wa utulivu wa hali ya hewa na maandilizi ya uzalishaji. Juni katika elimu, shuleni, mtihani ya kati ya mwaka, tathmini ya maendeleo ya wanafunzi, kijamii na kiuchumi. Mipango mpya ya nusu ya pili ya mwaka tathmini ya miradi ilioanzishwa mapema matumizi ya neno juni katika sentensi mradi utanza juni ijayo Alizaliwa tarehe kumi juni shule zitafungwa mwishoni mwa mwezi juni Muktasari Kwa kifupi Juni ni mwezi wa kati ya mwaka unaobeba maana ya mwitu tathmini na maandalizi kuwa na athari kubwa katika mazingira, elimu na maisha ya kila siku matumizi, ratiba, kumbu kumbu na mipango mazingira baridi kiasi baada ya mvua Kimaudhui mpito, tathmini, utulivu, idadi, inasiku thelathini asili kilatini Mwezi ni juni.

Nne ni idadi au nambari ya nne inayowakilisha tarakimu nne ni mojawapo ya nambari za msingi katika hesabu nafasi ya nne katika mfuatano wa nambari huja baada ya tatu na badala kabla ya tano Kihesabu kutaja idadi ya vitu inatumika pia kwa muda kutaja saa au siku tunakutana saa nne asubuhi mwelekeo au mpangilio kutaja nafasi au mpangilio alimaliza nafasi ya nne kwenye mashindano Nne katika maisha ya kila siku pande nne za dunia kaskazini kusini mashariki na magharibi miguu minne ya meza au kiti Misimu minne katika baadhi ya nchi Madomo manne ya mkutano wa barabara Nne katika elimu hutumika kufundisha hesabu za awali ni msingi wa uwanishaji wa upangaji hutumika kwenye jedwali grafu au tarakimu Nne ni kivumishi cha kawaida cha idadi hubadilika kulingana na ngeli au nomino watu wanne watoto wanne vitabu vinne meza muktasari nne ni idadi aina ya kivumishi cha idadi na hutumika kuhesabu muda au mpangilio maana ya jumla ukamillifu wa kimsingi na udhabiti.

Kushindwa ni neno lenye mana pana na nzito katika maisha binatamu kwa ujumla kushindwa kuna maanisha kutofautisha jambo linalo kusudiwa kutotimiza lengo na kupata au kupata matokeo ya sio lingana na matarajio kwa hivyo Kwa undani zaidi, kushindwa siyo tukio la mwisho katika safari, bali ni sehemu ya mchakato wa maisha kujifunza na kukua. Kushindwa kuna jitokeza katika nyanja balimbali za maisha kama vile elimu, kazi, biyashara, michezo, mahusiano na hata katika maamuzi ya kila siku. Mwanafunzi anaweza kushindwa mtihani, mfanyi kazi anaweza kushindwa kutimiza malengo kazini, mfanyi biyashara anaweza kushindwa kupata faida. Au mtu binafsi anaweza kushindwa kufikia ndoto alizo kuwanazo. Katika halizote hizi, kushindwa kuna ambatana na hisia za huzuni kukata tamaa na aibu na hasira. Kwa upande wa kielimu, kushindwa mara nyingi kunoonekana kama kupata alama za chini au kutofaulu mtihani. Hata hivyo, kiyundani kushindwa katika elemu hakumaanishi mtu hana uwezo mara nyingi huzababishwa na mambo kama ukosefu wa maandalizi ya kutosha, mbinu zizofaza kufunza, changamoto za kifamilia, msongo wa mawazo au mazingira yasio ya kirafiki ya kwazi kufunza. Kwa hivyo, kushindwa shuleni kuna paso kuchukuliwa kama ishara ya kubadili mbinu sika, kama hukumu ya kudumu. Katika maisha ya kijamii, kushindwa kunaweza kuwonekana pale mtu anaposhindwa kutimiza wajipu wake kama mzazi, mwana familia au mwana jamii. Mtu anaweza kujilaumu sana lakini ukweli ni kwamba binadamu si mkamilifu. Kushindwa katika jamii kuna fundisha unyofu uvumilivu na umuhimu wa msaada na wengine kibiashara kushindwa ni jambo la kawaida sana ufanya biashara wengi wakubwa duniani walishindwa mara katha kabla ya kufanikiwa kushindwa hapa kunaweza kutokana na mipango duni ukosefu wa mtaji, ushindani mkubwa, mabadiliko ya soko Lakini kushindwa kibiashara, umpa mtu uzoefu, msaidia kutambua makosa na kumjenga kwa umakini zaidi kwa maamuzi yajayo kisaikolojia, kushindwa kuna adhiri mtazamo wa mtu binafsi kuhusu nafasi yake watu wengine kujiona hawafai baada ya kushindwa Jambo loeza kusababisha kukosa kujiamini, kwogoba kujaribu tena na kukata tamaa Hata hivyo ni muhimu kuwa na mtazamo chanya kushindwa kunaweza kuwa na ngufu ya ndani mtu anajifunza kukubali kushindwa subira na uthabiti wa akili Jasiri wa kujaribu tena ni muhimu kuelewa kuwa hakuna mafanikio bila kushindwa andiko kuna kupa udhaifu na kutupa nafasi ya kujirekibisha mtu asiewai kushindwa mara nyingi huwa hajajaribu mambo mapia na hajachukua hatari katika muktadha huu luga neno kushindwa kitenzi kinaonesha hali ya kutotimiza kutofaulu linaweza kutimika katika sentenzi kama alishindwa mtihani wa mwisho timu ilishindwa katika meshi ya jana alishindwa kuendelea kutokana na changamoto za kifedha Kwa upande wa maadili, kushindwa kuna tufundisha unyenyekevu, kuna mpa mtu uwezo wa kuelewa, wengine wanapopitia hiona kuwa na huruma zaidi. Jamii enye uwelewa wa maana kushindwa kuwa jamii eneosaidiana na kuhumiza badala ya kubeza. Hitimisho, kushindwa si mwisho wa safari bali ni daraja la kuelekea mafanikio, kina chomumtafautisha mtu aliyefanikiwa na asifanikiwa. Si kushindwa bali ni namna anayitikia kushindwa mtu anaejifunza kutokana na kushindwa Anaisimamia tena baada ya kuanguka na anayebadilisha makosa kuwaso mo Ndie anayepata mafanikiwo ya kweli katika maisha.

Tafuta ni neno lenye maana pana sana katika lugha ya kiswaili na katika maisha ya binadamu kwa ujumla. Kwa msingi, tafuta humaanisha kufanya jitihada za makusudi ili kupata kitu. Iwe ni kitu cha mwili, kimwili kama mahali chakula au mtu au kitu cha kiakili kama hisia, kama maarifa, ukweli suluhisho au maana ya maisha. Tafuta ni neno linaloonyesha mwendo nia na dhamira. Katika maisha ya kila siku, binadamu huishi kwa kutafuta, tunatafuta chakula ili kuishi, tunatafuta elimu ili kuelewa dunia, tunatafuta kazi ili kujikimu, tunatafta amani ili kuishi kwa furaha, hivyo basi tafuta ni sehemu ya asili ya maisha ya mwanadamu mtu asiyetafuta mara nyingi hubaki pale pale bila maendeleo. Kielimu, kutafuta lina maana ya jitihada za kupata maarifa na kuelewa, mwanafunzi anapotafuta taarifa hafanyi tu kusoma vitabu bali, kuuliza maswali, kufanya utafiti, kusikiliza wazimu na kutafakari kwa kina. Kutafuta elimu kunahitaji uvumilivu na nidhamu muktadha wa kazi na maisha ya kiuchumi, tafuta humaanisha kupambana ili kupata riziki, watu hutafuta kazi, hutafuta wateja, hutafuta masoko na kutafuta fursa kutafuta hapa kunaweza kuhusisha, kuandika maombi ya kazi, kufanya mahojiano, kuanzisha biashara na kubuni njia mpya ya kujipatia kipato kutafuta riziki mara nyingi kunaambatana na changamoto, kukataliwa, kuchelewa, kupata matokeo. Hata hivyo anayevumilia na kuendelea kutafuta kuongeza nafasi ya kufanikiwa, kijamii kutafuta naweza kumaanisha kutafuta suluhu au maridhiano. Katika jamii migogoro hutokea kati ya familia, marafiki na majirani mtu anapochagua kutafuta suluhu baada ugomvi huonyesha busara, hekima na ukomavu wa mawazo. Kutafuta amani ni hatua muhimu katika kujenga jamii imara na yenye mshikamano. Kisaikolojia na kiroho, tafuta lina maana ya ndani zaidi. Hapa mtu anatafuta maana ya maisha utambulisho wake kusudi la kuwepo kwake na amani ya moyo aina hii ya kutafuta kuna jumuisha kutafakari, kujitathmini na wakati mwingine kupitia majaribu. Katika lugha ya sarufi, kutafuta ni kitenzi cha amri Kinachotokana na kitenzi kikuu, kutafuta kinaweza kubadilika kulingana na wakati na nafsi. Natafuta kazi, alitafuta kweli, tutatafuta suluhisho. Matumizi yake yanaonyesha hatua mchakamato na jitihada. Kimaadili neno tafuta hufundisha umuhimu wa kutoishi kwa mazoea bila malengo mtu anayehimizwa kutafuta hujihamasisha kuwa mdadisi, kutoridhika na na hali duni kujieleza, kwa kujiendeleza kila siku jamii inahimiza watu wake kutafuta maarifa, haki na maendeleo huwa inayopiga hatua mbele.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

Je, nichukue basi au pikipiki leo. Basi ni salama lakini linachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inasumbua. Nadhani leo nitachukua basi sina haraka sana. Nauli ni shilingi mia mbili tuu, ninafuu. Itakaa kunijulisha niangali mitaani tunapopita. Napenda kuona watu na shughuli zao za asubuhi. Kila mtu ana hadithi yake. Stesheni ya basi iko mbali kidogo na nyumba nitatembea dakika kumi na mazoezi kwa mwili nikifika kazi mapema Nitakunjua kabla ya kuanza kazi.